Ni harufu gani ninapojisikia nayo amani, furaha au kumbukumbu nzuri ambazo hunifanya nijisikie vizuri kila siku napenda harufu za asili na sifa ambazo hunifanya nihisi utulivu na kuridhika mfano, harufu ya hewa safi asubuhi baada ya mvua au harufu ya miti na majani safi kwenye mashamba hunirudisha kwenye kumbukumbu nzuri za utoto na maisha ya kijijini. Ni harufu zinazoniu nganisha na mazingira yangu na kunifanya nijisikie mwepesi na mwenye nguvu. Pia napenda harufu ya chakula kinapokaaji koni. Kama harufu ya chapati inapopikwa chai au mboga za majani. Harufu hizi siitu zinavutia hisia za ladha. Bali pia hunifanya ni hisifuraha amani na ukaribu na familia au marafiki ni aina ya kumbukumbu zina zobaki kwa muda mrefu na mara nyingi harufu kama hii uweza kunirudisha kwenye wakati mzuri bila kuhitaji picha au kumbukumbu nyingine. Zaidi ya hayo napenda harufu za mafuta ya makaa au kuni wakati wa kupikia au kuchemsha chakula nje hii ni harufu inayojumuisha utulivu, furaha na ata mchango wa ubunifu harufu kama hii hunifanya nijisikie sehemu ya maisha ambayo ni rahisi, yenye amani na yenye maana kwa kifupi, harufu zinazo penda ni zile zinazo husiana na asili chakula na kumbu kumbu nzuri za maisha ya kila siku. Zinanipa hisia za furaha utulivu na kumbu kumbu wakati mzuri wa maisha huku zikiimarisha pia maadili ya upepo nidhamu na furaha ya kweli.